Kwa kweli, mimi hupenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu inanisisimua na kunichangamusha na pia unapofanya mazoezi asubui inakuzuia kupatana na magonjwa kama ya kuwa na kilo mingi ambazo zinafanya ushindwe hata kutembea.

Kwa kweli, kipindi ni nacho kipenda, kikopale kwenye televisheni, ya zidunia ambacho kinaitwa Jotha Akbar. Kipindi hiki, ni cha, mambo ya ufalme, na jinsi ambavyo mfalme, hupigana na wafalme wanzake. Ndiposa akaweze kuchukua nchi zao, akawe kuwa mfalme mkubwa zaidi.

Naam, nimewahi fikiria kuanzisha biashara. Na nilipoketi na kufikiria jambo hilo kwa kina, niliamua kufungua biashara ya duka. Niliweka vitu vya jikoni kama maziwa, unga, mchele, viungo. Na nilipoka baada ya mwezi moja, hakuna hata mtu moja liyekuja kununua kwenye duka langu. Nilikata tamaa, nilijihisi ni kama sifai, na baada ya mwezi huo nilifunga duka hilo. Yapili nikafungua biashara ya kuuza kahawa na kuzungusha mandazi. Ilapia hiyo ilikuwa na mapato ya chini zaidi na kazi ilikuwa mingi. Nikaamua kuifunga biashara hiyo na kurudi kwenye mawazo tena, ndiposa nikajue ni biashara gani nitakayoanzisha.

Ndiposa kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kazi hiyo ni napopewa, ndiposa nikaweze kumaliza kwa wakati ufaao. Pili, mimi huzuia vikwazo kama kelele kuongea na kufanya vitu vingine ambavyo visivyo faa wakati wakazi.

Kwa kweli ninapenda mahali ambapo kuna hewa safi. Hakuna kelele za mashini. Mahali panapokuwa na maus yanayonukia kama manukato. Alafu hapo kando kuna bahari na maji masafi.